Ninaenda mahali paibada mara moja kwa wiki, kila jumapili Hii ni wakati wa kuungana na jamii yangu, kusali, kusoma neno la mungu na kupata nguvu za kiroho za kuanza wiki mpya kwa amani na ari. Kuenda mahali paibada kuna nisaidia pia kuimarisha imani yangu na kushirikiana na wenzangu katika shuguli za kidini na kijamii.

Kumbukumbu yenye kutisha kwangu ni kifo cha mamangu. Ni tukio lililonigusa sana na kuleta huzuni kuu kwani ya alikuwa mtu muhimu sana maishani mwangu. Kumbukumbu hii ilinifundisha thamani ya familia, upendo wa kweli na jinsi ya kuthamini kila wakati pamoja na wapendwa. Ingawa ni tukio la kusikitisha pia linanifundisha uvumilivu, faraja na jinsi ya kuendelea mbele maishani licha ya maumivu.

Ninahakikisha neno siri langu linalindwa vizuri kwa kutumia mbinu kadha, Kwanza ninaunda nenosiri gumu na lisilo rahisi kuthaniwa, likijumuisha herufi kubwa na ndogo, nambari na alama maalum. Pili sijaandika au kushirikisha nenosiri na mtu mwingine. Pia, ninabadilisha nenosiri mara kwa mara ili kuongeza usalama. Kwa vifaa vya mtandaoni, ninatumia pia uthibitisho wa hatua mbili pale inapowezekana ili kuhakikisha akaunti na taarifa zangu zinabaki salama.

Ili kudumisha afya nzuri, ni nazingatia mwili na akili yangu. Hii ni pamoja na kula chakula chenye lishe bora, kunywa maji ya kutosha, na kufanya mazoezi ya mwili mara kwa mara, kama kutembea, kukimbia, au kufanya mazoezi nyumbani. Pia na pumzika vya kutosha, kulala kwa muda unaofaa, na kuepuka stressi nyingi kwa kutafakari, kusali na kufanya burudani. Hatua hizi usaidia mwili wangu kuwa na nguvu, akili yangu kuwa safi na kunisaidia kuwa na furaha na utulivu wa kila siku.

Katika kazi yangu, nataka kukua na kufikia kiwango cha juu zaidi, cha ujuzi na mafanikio. Hasa katika hesabu na biashara, natamani kuwa mtaalamu anayeaminika, mwenye uwezo wa kufanya maamuzi sahihi, kukuza biashara na kuleta matokeo chanya. Pia nataka kufikia udhabiti wa kifedha kuwasaidia wengine kupitia ujuzi wangu na kuwacha alama nzuri katika kazi yangu kwa uaminifu, nidhamu na bidii.

Wakati wa jua kali, napenda kunywa maji ya kutosha, kujipaka mafuta ya jua, kuvaa kofa au nguo za kulinda jua na kufanya shughuli za ndani kama kusoma, kupiga picha au kupanga mambo ya nyumbani. Njia hizi husaidia kuepuka jua kali, kudumisha afya na kunifanya nijisikie huru na mchangamfu bila kuchoka.

Ndio, nimewahi kusafiri kwa ndege kutoka Nairobi hadi Mombasa. Safari hiyo ilikuwa ya kupendeza na rahisi kwani ilinipa nafasi ya kuona mandhari ya nchi kutoka juu na kufurahia haraka kuwasili katika mji wa pwani. Kusafiri kwa ndege kunanisaidia kuokoa muda, kuepuka msongamano barabarani na kufanya safari kuwa ya starehe zaidi.

Ningependa kupata mafunzo ya ziada kazini katika biashara na usimamizi wa fedha. Mafunzo haya yangenisaidia kukuza ujuzi wangu wa kupanga bajeti, kushugulikia wateja, kuongeza mauzo na kufanya maamuzi sahihi. Pia ningependa mafunzo katika teknolojia ya kisasa na matumizi ya programu za kazi ili kufanya kazi kwa haraka, kwa ufanisi na kuendana na mabadiliko ya kisasa kazini.

Ninapenda hali ya hewa baridi, hali hii hunifanya nijisikie mchangamfu, tulivu na mchangamko wa mwili. Baridi usaidia pia kulala vizuri, kufanya mazoezi kwa urahisi na kufanya shuguli za kila siku kukuwa rahisi bila jua kali au unyevunyevu mwingi. Napenda hali ya hewa baridi kwani hutoa faraja na utulivu wakipekee.

Ninaweka malengo ya kila mwezi kazini kwa kuanza na kutathmini mwezi uliopita kuangalia yale niliofanikiwa na maeneo yanayohitaji kuboreshwa. Kisha ninaweka malengo yanayoeleweka, yanayopimika na yenye muda maalum kulingana na uwezo na raslimali ziliyopo. Ninayagawa malengo hayo katika majukumu ya kila wiki ili yawe rahisi kufuatilia. Pia nafanya tathmini mara kwa mara ili kujua maendeleo yangu na kurekebisha pale inapohitajika. Jambo linalonisaidia kubaki makini mwenye nidhamu na mwenye motisha kazini.

Ndiyo nawafahamu majirani zangu. Tunajuana kwa majina, tunasalimiana mara kwa mara na wakati mwingine hushirikiana katika shughuli za kijamii au kusaidiana pale inapohitajika. Uhusiano huu hunijengea hisia ya usalama na umoja na hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii yenye amani na maelewano.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kupika pamoja, kufanya gumzo, kuimba na kucheza. Shuguli hizi hutujenga kiukoo, hutuletea kicheko na furaha na hutuezesha kushiriki hisia na mawazo yetu kwa ukaribu. Kupitia muda huu kwa pamoja, tunaunda kumbukumbu nzuri na kuimarisha upendo na mshikamano ndani ya familia.

Chakula cha jadi ninachokipenda ni irio napendelea sana kwa sababu ni chakula chenye lishe, kinachoshikamana na tamaduni zetu na hunipa hisia ya nyumbani. Irio kunionyesha upendo wa jikoni la nyumbani hasa linapopikwa kwa mahindi, maharagwe na viyazi vilivyopondwa pamoja. Napenda kula irio likiwa na nyama au mboga za kenyeji, kwani hunifanya nijisikie nimeshiba na kufurahia urithi wetu wa kitamaduni.

Utaratibu wangu wa jioni huanza kwa kupumzika kidogo baada ya shughuli za siku. Napenda kutumia muda na familia yangu, tukifanya gumzo, kucheka au kushiriki chakula cha jioni pamoja. Baada ya hapo, huenda nikasaidia watoto na kazi zao au kucheza nao kwa muda mfupi, nikipata nafasi, napenda kuoga, kusikiliza muziki wa utulivu au kutazama filamu kidogo. Kabla ya kulala nachukua muda wa kusali au kutafakari kupanga mambo ya kesho kisha nalala ili nipate nguvu kwa siku inayofuata.

Ndio, nafuata matukio ya kimataifa. Napenda kufuatilia habari za dunia kupitia vyombo vya habari vya kuaminika ili kuelewa kinachoendelea katika nji tofauti. Maswala ya uchumi, usalama na maendeleo. Hii hunisaidia kuwa na uelewa mpana wa dunia, kufanya maamuzi bora na kushiriki mazungumzo yenye tija kuhusu maswala ya kimataifa.

Mara nyingi asubuhi, nakula mayai kwa sababu ni rahisi kuanda na hunipa nguvu za kwanza siku. Mayai hunishibisha kwa muda mrefu, hunisaidia kudumisha umakini na nichanzo kizuri cha proteini. Wakati mwingine, huwa nayala pamoja na mkate, matunda au chai. Jambo linalofanya kifungua kinywa changu kuwa kamili na chenye lishe.

Ndiyo, napenda kuangalia nyota. Kuangalia nyota kunanipa amani, utulivu na nafasi ya kutafakari. Hii pia hunifanya nijisikie mdogo mbele ya uzuri wa asili, kunikumbusha uzuri wa ulimwengu na kunitia mskumo wa kufikiria mambo makubwa maishani. Kuangalia nyota pia ni burudani nzuri ninapokuwa na muda wa kupumzika jioni au usiku.

Wakati napenda kustarehe, napenda kufanya mambo yanayo nirahisishia akili na mwili, hii inaweza kuwa kusoma kitabu, kusikiliza muziki, kutazama filamu, au kutumia muda na familia na marafiki. Pia napenda kutembea au kufanya mazoezi madogo ili kuachilia msongo wa mawazo. Shughuli hizi kufanya nijisikie mchangamfu, tulivu na kuridhika, huku pia zikiboresha afya na mwili na akili.

Ninahifadhi data yangu katika maeneo salama, ili kuepuka kuipoteza. Natumiaifadhi ya mtandaoni, kama vile Google Drive kwa nyaraka na picha muhimu, na pia huhifadhi nakala kwenye kifaa binafsi kama simu au kompyuta. Njia hii hunisaidia kupata data yangu kwa urahisi popote nilipo na kuhakikisha inabaki salama hata kifaa kikipotea au kuharibika.

Mafanikio ya binafsi ni nao ithamini kazini ni uvumilivu wangu. Uvumilivu huu umenisaidia kukabiliana na changamoto, kushugulikia wateja kwa subira na kushugulikia changamoto za kila siku bila kuchoka. Kwa kushikilia uvumilivu, nimeweza kufanikisha malengo yangu, kudumisha uhusiano mzuri na wenzangu na kuhakikisha kazi inakamilika kwa usahihi na kwa wakati. Hii ni moja ya mafanikio yangu ninayothamini Zaidi.

Wakati nina msongo wa kazi, napendelea kupumzika kidogo kuchukua pumzi za kina na kupanga mambo upya ili kupunguza msongo. Mara nyingine, napumzika kwa kusikiliza muziki, kutembea kidogo au kufanya shughuli ndogo za burudani zinazoongeza utulivu. Pia ninaangalia vipaumbele vya kazi kugawa majukumu na kushirikiana na wenzangu ili kuhakikisha kazi inakamilika kwa utulivu na kwa ufanisi bila kuchoshwa sana. Njia hizi husaidia kudhibiti msongo na kuendelea kuwa na ari kazini.

Ushauri ambao ningepea mtu ni kujiaminia. Ni muhimu kuwamini uwezo wako, maamuzi yako na ujuzi wako bila kujidharau au kuokopa kushindwa. Kujiaminia kuna kusaidia kuchukua hatua, kushugulikia changamoto kwa moyo dhabiti na kufanikisha malengo yako. Pia husaidia kujenga heshima na imani kutoka kwa wengine na ufanya mtu ajisikia hodari, dabiti na mwenye furaha katika maisha yake ya kila siku.

Kwanza ninapoanza kazi napanga siku yangu kwa kupitia majukumu muhimu kutathmini mambo ya tharura na kupanga vipaumbele. Baada ya hapo, ninaanza na kazi za msingi ambazo zinahitaji umakini zaidi kuhakikisha zinakamilika kwa usahihi. Pia napima muda wangu nashughulikia mawasiliano muhimu na kuunda mpangilio wa kazi ili siku nzima iende kwa utulivu na ufanisi.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia zaidi ni jinsi ya kueka rekodi vizuri. Mafunzo haya ya menifundisha kujenga mfumo mzuri wa kusimamia tarifa kuandika mandiko kwa usahihi na kudumisha rekodi za kazi kwa utaratibu. Kwa kushugulikia rekodi vizuri, ninaweza kubaini maendeleo, kufanya maamuzi sahihi na kuepuka makosa jambo linaloongeza ufanisi na usahihi kazini. Hii ni moja ya ujuzi muhimu ambao ni meyadhamini sana.

Kila siku ninakunywa takriban lita tatu za maji. Kunywa maji kwa kiasi hiki kunasaidia kudumisha afya ya mwili kuondoa uchovu na kufanya ngozi na mwili kuwa safi na mchangamfu. Pia husaidia mfumo wa mmeng'enyo wa chakula kufanya kazi vizuri na kudumisha nguvu na umakini wa shughuli za kila siku.

Ninafanya marafiki wapya kupitia vikundi vya mtaa, biashara, wazazi wa shule ya watoto na kanisani. Mara nyingi tunaposhirikiana katika shughuli za kijamii, za kielimu au za kidini, huwa na fursa ya kuzungumza, kushirikiana na kujenga uhusiano wa karibu.

Mara nyingi nachaji kifaa changu mara moja kwa siku, hii kawaida hufanyika wakati wa usiku au kabla ya kuanza shuguli za siku. Ili kuhakikisha kifaa kipo tayari kwa matumizi ya kila siku, iwe kwa kazi, mawasiliano au burudani. Kila chaji hutoa uhakika kwamba kifaa kipo na nguvu ya kutosha kufanya kazi kwa muda mrefu bila kuingiliana na shuguli za angu.

Somo ni lilo penda shuleni ni hesabu na penda hesabu kwa sababu inanikwa akili kunifundisha mantiki na utaratibu na kunisaidia kutatua matatizo kwanjia ya kifikra. Kupitia hesabu ni mejifunza jinsi ya kupanga, kukotoa na kufanya maamuzi sahihi. Jambo linalo saidia siitu shuleni bali pia katika maisha ya kila siku na kazi zangu za kifedha na biashara.

Ninapenda kula ugali kwani ni chakula cha msingi, kinashikika vizuri na kinaniridhisha. Napenda kulo ugali pamoja na mboga, nyama au samaki kwani huongeza ladha na kunipa chakula kamili ya chalrishe. Ugali pia hunikumbusha utamaduni na milo ya nyumbani, jambo linalonifanya nijisikie karibu na asili na familia.

Ningependa kutembelea Maldives, mji huu na kisiwa chake kinavutia sana kwa mandhari ya kuvutia, maji ya rangi ya samawati na fukwe safi za mchanga mweupe. Kutembelea Maldives kungekua fursa ya kupumzika, kufurahia uzuri wa asili na kupata burudani ya kipekea mbali na msongamano wa maisha ya kila siku. Pia ninafasi nzuri ya kupiga picha, kuogelea na kuunda kumbukumbu za maisha ambazo zitadumu.

Kitabu nina chokipenda zaidi ni Biblia. Napenda Biblia kwa sababu inahimiza imani, utoa mafunzo ya maisha na kuniongoza jinsi ya kufanya maamuzi sahihi. Kila kurasa kuna nisaidia kujifunza uvumilivu, upendo na heshima kwa wengine. Huku pia kuna nipa faraja na utulivu wa kiroho. Biblia ni mongozo wa maisha yangu na nichanzo chamotisha hekima na amani ya andani kila siku.

Ninahifadhi pesa yangu kwa njia ya benki na uwekezaji. Kupitia benki, napata usalama wa fedha zangu urahisi wa kutoa nakueka na rekodi ya kila muamala. Kwa upande wa uwekezaji, napata fursa ya kukuza thamani ya pesa yangu kwa muda. Kuhakikisha nikiwa na usalama wa kifedha ya baadaye. Njia hizi mbili husaidia kudumisha fedha zangu na kupanga bajeti na kufanikisha malengo yangu ya kifedha.

Ninajihisi chanya kuhusu tathmini za kazi. Tathmini hizi unisaidia kuona ni wapi nimefanikiwa na ni wapi ninaitaji kuboresha. Pia hutoa msukumo wa kujitahidi zaidi kuboresha ujuzi wangu na kufanikisha malengo yangu kazini. Kwa ujumla, tathmini hufanya nijisikie dhabiti mchangamfu na mwenye hali ya kufanya kazi kwa ubora zaidi.

Uratibu wangu wa kahawa, uanza asubui ni kiwa tayari kwa siku. Kwanza napenda kuandaa kikombe changu kwa umakini, ni kichagua kahawa bila sukari. Baada ya hapo, nakaa kidogo ni kifurahia kinywaji hicho, mara nyingine ni kisoma au kupanga mambo ya siku. Utaratibu huu hunipa amani, nguvu na aria kuwanza siku vizuri. Huko pia ukiwa fursa ya kupumzika kidogo kabla ya shuguli za kazi au za nyumbani kuanza kikamilifu.

Mchana mara nyingi nakula nyama ya kuku pamoja na mboga. Mlo huu nipalishe kamili protini na nguvu za kuendelea na shuguli za mchana. Napenda kuanda mlo huu kwa ladha, harufu nzuri na mchanganyiko wa viungo. Kwani hunifaya nijisikie shibe, furaha na mchanga mfu hadi siku nimalize shuguli za angu.

Nina wakaribisha wafanyakazi wapya kwa njia ya kirafiki na ya heshima. Kwanza nashirikiana nao kujua mazingira ya kazi, taratibu na raslimali zinazopatikana. Baada ya hapo, napendekeza mazungumzo ya kirafiki na kushirikiana katika timu ili wawe na urahisi wa kujiingiza. Pia huwa nawasaidia kuelewa malengo ya kazi na matarajio. Jambo linalo wasaidia kuhisi karibu na kujihisi sehemu ya timu kwa haraka. Njia hii huongeza ari, motisha na mshikamano kazini.

Ndio, nimawahi kufikiria kuanzisha biashara yangu na sasa niko na biashara kadhaa. Kuanzisha biashara zangu kumenisaidia kuwa huru kifedha, kujitegemea na kutumia ujuzi wangu wa hesabu na usimamizi. Pia kunanipa nafasi ya kushirikiana na wateja, kukuza mauzo na kuunda matokeo chanya katika maisha yangu. Biashara zangu ni njia ya kufanikisha malengo yangu ya kifedha na kukuza rasilimali kwa furaha na hadhi.

Ndiyo, naweza kuishi siku moja bila teknolojia, ingawa teknolojia hurahisisha mawasiliano na kazi, ninaamini pia ni muhimu kupumzika kutoka kwake mara kwa mara. Bila teknolojia, ninaweza kutumia muda na familia, kufanya shuguli za nyumbani, kusali, kutembea, au kutafakari kwa utulivu. Siku kama hiyo hunisaidia kutulia kiakili, kujielewa zaidi na kuthamini maisha ya kawaida bila kelele ya kidigitali.

Wakati wa mapumziko ya mchana, napenda kutumia muda wangu kwanjia ya kupumzika na kurudisha nguvu. Hii inaweza kuwa kula chakula cha mchana, kutembea kidogo au kusoma kitabu kidogo. Pia mara nyingine napenda kusikiliza mziki au kuzungumza na wenzangu ili kuondoa msongo wa mawazo wa kazi. Suguli hizi kusaidia kuimarisha umakini, kuraisisha kazi inayofuata na kunifanya nijisikia mchangamfu hadi mwisho wa siku.

Ndiyo, ninaweka taka zangu kwa makini napanga taka kwa makundi kama vile plastiki, karatasi na taka za jikoni ili kurahisisha upigaji wa taka na kuchangia katika uhifadhi wa mazingira. Kwa kufanya hivyo, napunguza uchafu husaidia raslimali kurejelewa na kuhakikisha mazingira yangu ya nyumbani na jirani yanaendelea kuwa safi na salama.

Ndiyo, ningependa kurudi ujana ili kurekebisha baadhi ya makosa yangu. Ningetumia nafasi hiyo kufanya maamuzi ya busara zaidi, kujiamini mapema na kuthamini muda na fursa nilizo kuwa nazo. Hata hivyo, naamini pia kuwa makosa ya hayo yamenifundisha masomo muhimu kuwa mtu nilie leo, mwenye hekima, uvumilivu na muelekeo mzuri wa maisha.

Ninaposherehekea mafanikio ya timu napenda kuzawadi wachezaji au wanachama wa timu kwa njia ya zawadi ndogo, pongezi au sherehe ya pamoja. Njia hii husaidia kuthamini jitihada zao kuongeza ari na motisha na kuhimarisha mshikamano wa timu. Pia ni fursa ya kushirikiana na kusherekea mafanikio kwa furaha na kicheko. Jambo linaloongeza mshikamano na uhusiano mzuri kati ya wanachama.

Mara nyingi, natumia programu za mawasiliano, kazi na burudani. Kwa mawasiliano, napenda kutumia WhatsApp, messenger na video call apps, kuwasiliana na familia na marafiki. Kwa kazi, ni natumia Google Drive, Excel na programu za kupanga ratiba ili kudumisha utaratibu na rekodi. Kwa burudani, napenda kutumia TikTok au muziki apps, kusikiliza muziki au kuangalia video. Programu hizi zote ufanya maisha yangu kuwa rahisi ya kufurahisha na yenye ufanisi.

Ndio, nimewahi kutembelea ziwa na mto. Zihara hizo zilikua za kupendeza, kwani nilifurahia mandhari, maji safi na hewa ya asili. Kutembea huko kulinipa amani, fursa ya kumzika na burudani ya karibu na asili. Huko pia kulinisaidia kufurahia shughuli za nje kama kuogelea, kupiga picha na kutembea kando ya maji.

Kinachofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni upendo na heshima kati ya wenzetu. Wakati watu wanashirikiana kwa moyo wa huruma, kusaidiana na kuonyeshana heshima, hali ya kazi inakuwa ya amani, yenye motisha na yenye mshikamano. Upendo kazini husaidia kupunguza migongano, kuongeza ari na kufanya kila mtu ajisikie thamani na furaha katika kazi yake.

Ninaanzisha mradi mpya wakazi kuhatua na mpangilio na maandalizi, kwanza natafiti maitaji, changamoto na malengo ya mradi ili kuelewa kikamilifu ni nini kina hitajika, kisha naanda mutasari wakazi, kugawa majukumu na kupanga resilimali zinazo hitajika. Baada ya hapo, ninaweka ratiba na vigezo vya kufuatilia maendeleo na kuanzisha mradi kwa kuwasiliana vizuri na timu ili kila mtu wajue majukumu yake.

Ninafanya mazoezi asubuhi, mazoezi haya hunisaidia kuamsha mwili, kuongeza nguvu na kuanza siku kwa mchangamko. Napenda pia kuanza asubuhi kwa kutembea au kufanya mazoezi madogo nyumbani, kwani hufanya mwili kuwa mchangamfu, akili kuwa makini na kunisaidia kudumisha afya nzuri kwa siku nzima.

Kipawa changu ni ubunifu wa kutofautisha kati ya sahihi na si sahihi. Kipawa hiki unisaidia kuchambua hali, kufanya maamuzi sahihi na kutambua fursa au hatari katika maisha na kazi. Kwa kutumia kipawa hiki, ninaweza kushugulikia changamoto kwa busara, kuongoza kwa ufasaha na kushirikiana na wengine kwa uwazi na heshima. Huku nikihakikisha matokeo ni chanya na yenye tija.

Napenda kutumia muda wangu wa bure kwa kusoma kitabu, kutembelea wajane na kujumuika na familia yangu. Kusoma kitabu, kunanipa ufahamu na burudani. Kutembelea wajane, hufanya nijisikie msaada na huruma. Huku kujumuika na familia, kuna kuza upendo, mshikamano na furaha na pamoja. Shuguli hizi hufanya muda wangu wa bure kuwa wa maana.

Wakati wa mgogoro na mtu, napendelea kubaki mtulivu, kusikiliza kwa makini na kuelewa upande wa pili. Baada ya hapo, ninajaribu kushughulikia tatizo kwa mazungumzo ya heshima, kueleza hisia zangu bila kuashiria hasira na kutafuta suluhisho la pamoja. Njia hii husaidia kupunguza migongano, kudumisha uhusiano mzuri na kuhakikisha tatizo linatatuliwa kwa njia yenye heshima na busara.

Uzoefu wakazi ambao umenifundisha zaidi ni kusimamia wateja na rekodi za biashara. Uzoefu huu umenifundisha uvimilivu nidhamu na usahihi pamoja na jinsi ya kushugulikia changamoto kwa busara. Pia umenifundisha kujenga mahusiano mazuri na wateja kufanya maamuzi sahihi na kudumisha utaratibu kazini.

Kila siku, ninatumia gari yangu kama njia ya usafiri. Gari lina niruhusu kusafiri kwa haraka, kwa faraja na kwa uhuru bila kutegemea wengine. Napenda pia kwa sababu linanisaidia kupanga muda wangu vizuri, kufika kazini au mahali papote nikiwa na muda na kunipa usalama wakibinafsi. Kwa ujumla, kutumia gari yangu kunafanya safari zangu za kila siku kuwa rahisi na zisizo na msongamano mkubwa.

Ninapendelea suruali. Suruali ni rahisi kuvaa. Inafaa kwa kazi na shughuli za kila siku na unipa uhuru wa kufanya mambo bila usumbufu. Pia inafaa kwa hali mbali mbali iwe ni za kazi za burudani au za sherehe ndogo ndogo. Jambo linalo nifanya nijisikia uhuru, mchangamfu na mwenye uhakika wa mavazi yangu.